Kumbukumbu mzuri za shule ambazo niponazo ni zile ambazo tulikuwa tunaweza kujumwika na marafiki na wanadarasa wezangu kuweza kufanya masomo kwa pamoja au kuweza kuwa na mijadiliano kwa pamoja kwa mambo tofauti tofauti ya darasani. Na pia pale tulipokuwa tukienda katika sanaa na michezo ili kuweza kukuza vipaji vyetu ambavyo vimekuja kutusaidia katika wakati huu ambapo sisi ni wakubwa.

Jumamosi na jumapili maranyingi mimi huweza kujumuika na ndugu jamaa na marafiki. Sehemu tofauti tofauti ili kuweza kufurahia na kukaa pamoja. Maranyingi sisi huenda mahali kula ama kuweza kufanya michezo. Na pale tunaeza kujumuika kwa kuweza kufurahia. Mambo ambayo tunaweza kuyafanya pale ni kueza kucheza michezo kama ku kamari hau michezo mingine tofauti tofauti inategemea na jinsi watu walivyo siku hiyo. Napenda sana kujumuika na marafiki zangu au ndugu zangu kwa sababu ni watu ambao tunaweza kuelewana zaidi na kueza kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja bila kusikia aibu au kusikia ya kwamba huwezi kujisikia kuka sehemu hiyo.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya machungwa kwa sababu chungwa ni tunda ambalo nalipenda na linanifurahisha sana kulila kwa sababu linatoa vitamin C katika mwili. Mtu akipika keki kwa kutumia chungwa basi inanifurahisha sana kwa sababu nitafurahia kuila ukilinganisha na keki zingine zozote.

Napenda kufasiri na GPS kwa sababu hiyo ndo ni rahisi kuipata na niraisi kuisoma ukilinganisha na ramani. Ramani ni mchoro ya zamani kidogo kwa hivo hii inakua ni ngumu kuweza kuisoma. Lakini GPS inaweza kukupeleka moja kamoja bila kutumia nguvu nyingi bila kutumia maarifa. Neema ambako naenda na sio rahisi kupotea na GPS liko kutokea na ramani.

Huwa napendelea mwanga wa wakati kwa sababu ukiweza kutumia mwanga wa wakati unakuwa hauwezi kuumiza macho au kuchoka kuangalia ukilinganisha na mwanga mkali. Mwanga mkali unaweza kuumiza macho ya binadamu na hivyo itakufanya uweze kuenda hospitali na kuweza kuvaa miwani.

Mimi hupendelea kunywa chai ukilinganisha na kahawa kwa sababu chai ni rahisi kuandaa na unaweza ukanywa chai ikiwa na maziwa au ikiwa tu ni chai ambayo umeweza kuweka majani ya kawaida. Jinsi ambavyo naweza kuandaa chai yangu ni kuweza kuchemsha maji ya moto na pale atakapo chemka basi nitaweza kueka majani, pamoja na sukari na maziwa na niyache kama dakika kumi ama kumi na tano ili iweze kuchemka vizuri na kueza kuivya.

Mambo ni nayofanya ili kuweza kushirikiana na timu, ni kuweza kufanya kazi kwa pamoja, kwa kuweza kuulizana maswali, na kuweza kula pamoja. Hii inaweza kutusaidia kuwa na umoja, na kuweza kufanya kazi kwa ufasaha na kwa bidii ili tuweze kufika mbali.